Ningependa kuitembelea Japani ni nchi inayovutia kwa jinsi inavyounganisha teknolojia ya kisasa na utamaduni wa kale kwa uiwano wa kipekee. Ningependa kuona miji mikubwa kama Tokyo yenye maendeleo ya hali ya juu, pamoja na maeneo ya kihistoria kama Kyoto yenye mahekalu na bustani za kuvutia. Zaidi ya hapo japani inanivutia kwa nidhamu ya watu wake vyakula vyao vya kipekee na heshima kubwa kwa mila na mazingira safari ya kuenda Japani ingekua fursa ya kujifunza, kufurahia na kupanua mtazamo wangu, kuhusu maisha na tamaduni tofauti duniani. Pia ningependa kushuhudia maisha ya kila siku ya watu wa Japani, kuanzia usafiri wa treni, wenye mpangilio wa hali ya juu, hadi desturi zao za kazi na mapumziko. Kushiriki sherehe za kitamaduni kuonja vyakula vya asili kama sushi na rameni, na kutembelea maeneo ya asili kama mlima fuji hungenipa uzoefu wa kipekee na wa kukumbukwa. Kwa ujumla, safari hiyo isingekua ya burudani tu, bali pia darasa la wazi, la kunifunza nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kuheshimu utamaduni wa wengine.

Ndio, nawafahamu majirani zangu kwa kiasi kizuri. Huwa najitahidi kuwajua kupitia mawasiliano ya kawaida. Salamu za kila siku na kushirikiana katika shuguli za kijami. Hili husaidia kujenga mausiano ya heshima, uaminifu na mshikamano. Kuwafahamu majirani, kunaleta mazingira salama na yenye amani. Kwani huimarisha ushirikiano na kusaidiana pale inapobidi. Zaidi ya hayo, mausiano mazuri ya ujirani huchangia hisia ya kuwa sehemu ya jamii, jambo linaloboresha ustawi wa kijamii na maisha kwa ujumla. Zaidi ya hapo, huamini hua ujirani mzuri hujengwa kwa kuheshimiana na kuzingatia mipaka ya kila mmoja. Huwa niko tayari kusaidia pale inapohitajika iwe ni kwa ushauri mdogo au msaada wa kawaida. Bila kuingilia faraga za wengine. Mtazamo huu hufanya mawasiliano yawe ya wazi na kirafiki kadhalika kuwafahamu majirani hunisaidia kuelewa mazingira ninayoishi na kushiriki kikamilifu katika shughuli zinazolenga kuboresha eneo letu kwa njia hii ujirani hauwi tu ukarimu wa kimwili bali unakuwa ushirika wa kijamii unaojengwa juu ya heshima uwajibikaji na mshikamano wakudumu.